Ndiyo, ningependa kurudi ujana, si kwa sababu maisha yalikuwa rahisi, bali kwa sababu nilikuwa na ndoto nyingi na hofu chache, nilikuwa na muda wakujaribu, kukosea, na kwanza upya bila kubeba mzigo mkubwa wa majukumu, nilikuwa na matumaini mengi, hadi pale ambapo mambo yalipouma lakini pia nikirudi ningependa kubeba akili niliyo nayo sasa kwa sababu ujana bila mwelekeo unaumiza na ukomavu bila uhai wa ujana nao ni uzito.

Napenda kufanya kazi zote peke yangu ninapata utulivu na umakini na wengine naleta mawazo mapya na nguvu pamoja kwa hivyo nachagua kufanya kazi pekee yangu au na watu kulingana na kazi iliyopo. Pia kufanya kazi na watu mawazo yanakuwa mengi na mapana najifunza mtazamo tofauti, kazi inakuwa nyepesi na kufurahisha zaidi. Napenda kufanya kazi peke yangu wakati nahitaji utulivu, kujiwaza kwa kina, kupanga mambo na au kuunda kitu kwa umakini.

Ongeza uzalisha jiwangu najiweka ratiba napanga vipa umbele na nagawanya kazi kubwa kuwa ndogo, pia nachukua mapumziko mafupi ilikuepuka kuchoka na nazuia visumbufu kama simu au mitandao ya kijamii wakati wakazi. Hivyo nakuwa na umakini na ufanisi zaidi na pia inainsaidia kutuliza mawazo na kufanya niwe bora.

Sherehe yangu ya kupendeza ni sherehe ndogo karibu na familia na marafiki wa karibu. Sio lazima iwe sherehe kubwa, bali iwe na nafsi ya kucheka, kuzungumza na kusherekea na moyo moja, chakula kizuri, mapambo madogo ya kuvutia na mziki mzuri hufanya iwe maalum. Kikubwa ni hisia ya furaha na upendo inayoshirikishwa na wale unaowathamini.

Napiga picha kwa mara chache kwa mwezi ila kwa makini sipo kila siku, ila ni napohisi kuna kumbu kumbu ya kusherehekea au kitu kizuri cha kushirikisha, basi napiga, si kwa wingi, bali kwa maana, kuhakikisha picha hizo, zinabakia kuwa maalum na hazipotei kwenye mchanga nyiko wa kila siku.

Napenda kusana kuchora na kupaka rangi. Hunifanya nijisikie huru na kunipa nafasi ya kujieleza bila maneno. Wakati nipo kwenye mashida au nahitaji kupumzika kuchora, kuna nisaidia kutulia akili na kuondoa stresi. Kupaka rangi pia kuna fungua ubunifu wangu kuna nipa furaha ndogo dogo na kunifanya nijisikie nimeunda kitu cha kipekee, hata kama nikidogo tu. Kwa kweli, ninjia yangu ya kujiburidisha, kuonyesha hisia zangu kwanjia ya kipekee.

Kina nifanya nijisikie utulivu kuzingatia mawazo yangu na kuwana umakini zaidi. Mahali pa kelele mara nyingi huchanganya akili na kupunguza kutosikiza. Ingawa mara nyingine kelele ndogo inaweza kwa burudisho au kuchangia moodi ya furaha. Kwa kifupi, kimya kinasaidia kuchakata mawazo na kupata amani ya ndani ambapo ni muhimu kwa kazi na maisha ya kila siku.

Penda kufuata matukio ya kimataifa, hii hunisaidia kujua kinachoendelea duniani, mtazamo tofauti na mabadiliko ya kisiasa, kiuchumi na kijami. Na penda kusoma habari, kuangalia ripoti za televisheni au mtandao, hujadili mawazo na wengine, kufuata matukio ya kimataifa, kuna nipa mwanga, mpana, kuna nisaidia kufanya maamuzibora, na kuna nifanya niwe na ufahamu wa halisi, ya dunia.

Tukio muhimu zaidi katika maisha yangu ni wakati nilipoanza kujitambua na kuchukua jukumu la maisha yangu mwenyewe. Ilikuwa kipindi ambacho nilipambana na changamoto nikafanya makosa lakini nikajifunza kusimama tena. Tukio hilo lilinifundisha kujithamini kuwa na uvumilivu na kutoogopa kuanza upya. Tangu wakati huo mtazamo wangu wa maisha ulibadilika. Nikaanza kuona changamoto kama fursa ya kukua. Na hilo limekuwa msingi muhimu wa jinsi nina vyoishi na kufanya maamuzi hadi leo.

Napenda kuvaa saa, saa ni tu vifaa vya kuona muda, bali ni pia kifaa cha mtindo hufanya nionekane makini na nikiwa tayari na pia hunisaidia kusimamia muda wangu vizuri. Napendelea saa ambazo ni za kisasa lakini rahisi zinazochanganya trembling na matumizi kwa pamoja.

Wakati wa mgogoro na mtu, mimi kwanza najaribu kupumzika na kutulia sikubaliani mara moja, sio suluhisho, napenda kusikiliza upande mwingine kwa makini na kuelewa hisia zao. Kisha napata nafasi ya kueleza hisia zangu kwa heshima na bila gathabu. Nikijitahidi kuepuka maneno ya kuumiza, mara nyingine napenda kupata muda, kidogo mbali ili akili ipate kuzingatia mambo vizuri kabla ya kuzungumza tena. Lengo langu ni kufikia suluhisho na makubaliano bila kuathiri mahusiano na kuathiri heshima.